Mara nyingi, mimi hukunywa kahawa asubuhi. Hii ni kwa vile, kahawa ina ladha tamu inayovutia na kupendeza, hii kunivutia na kunipamotisha ya kukunywa kahawa. Pili, inafanya viongo vyangu vya mwili kufanya kazi kwa ufasaha zaidi.

Lengo la muda mrefu mara nyingi kazini huwa ni kujenga biashara, imara, endelevu na yenye faida. Vile vile, kuimarisha biashara na kuendeleza biashara yenye ni ina faida thabiti inafanya watu kutiwa katika kazi yako na biashara yako.

Kitu kinachonifanya nicheke ni pale ambapo wateja wanakuja kununua bidhaa zangu na kuzisema eti kuwa ni za hali ya juu kushinda zile za wateja wauzaji wengine. Hii inanipa raha na motisha ya kuendelea kutoa bidhaa kuelekea kwa wateja wangu.

Jinsi ya kupumzika baada ya siku ndefu ni kwa kuoga na kutulia pale katika kitanda. Pili ni kwa kutembea na marafiki ili kujiunga na jamaa yangu na kujulia na hali na kusuluhisha matatizo mtu wanaopitia kwa pamoja.

La, sipendi kuongea kuhusu siasa kwa vile kwangu mimi nikiangalia siasa nikama kupoteza wakati, pili siasa zina magombano mengi ambayo haina faida, tatu ni kwa kukinga mawaidha yangu kutoka kwa wengine kuwafanya wengine kwa kuwafanya wengine wasihisi vibaya kuhusu mawaidha yao.

Nashugulikia udhaifu kazini kwa njia hizi kwanza ni kwa kujifunza na kujiboresha. Hii ni pale ambapo na shiriki katika mtandao ili kujifunza zaidi na kujiboresha ili kupata mtazamo chanya kwa biashara yangu pili ni kwa kuungana na wenzangu ili kufanya kazi kwa pamoja.